Ninapopatana na mabadiliko kazini, mimi najituma ndiyo niweze kuyakubali na najipa hiyo chance ya kuiangalia kwa mtazamo mpya, kuiangalia na kuyakubali. Najifunza kilicho kubadilika, najitayarisha nirekebishe ama ni integrate na maisha yangu ya kisasa ya kila siku kazini na nabaki wazi kujifunza mambo mapya yajapo.

Ninaposherehekea mafanikio ya timu yangu. Mimi natambua na nathamini mchango wa kila mtu. Kila mtu aliyochangia ndio tupate ile mafanikio. Najumuika na watu, kusherehekea, tunakula pamoja, tunazungumza. Na natafakari kitakachotusaidia baadaye na vile ambavyo mafanikio yatasaidia timu. Kuendelea tu kutuboresha.

Mwezi ambao ninaupenda katika mwaka ni mwezi wa mwisho mwakani mwezi wa Disemba. Napenda sherehe zinazokuwa kwa hiyo mwezi. Napenda jinsi watu wanajionekana wenye raha, wenye furaha na amani. Napenda vile kuna sherehe mingi kwa katika hiyo mwezi na kuna utulivu.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni WhatsApp kwa sababu unajadiliana na watu kazini na watu wa familia na pia email kwa sababu unataka kujua habari zangu, habari za kazini zinapofika kwa haraka ili niweze kupanga nitakayofanya kuburaisi.

Sina utaratibu wa kwenda hospitali kwa mwaka ila naenda hospitali pale ambapo nimekuwa mgonjwa. Kama sijawa mgonjwa huu mwaka naye siendi hospitali. Lakini ninapokuwa mgonjwa ama rafiki yangu ama familia ninaenda hospitali kuwaona ama kumwona daktari. Ilas mimi sina uzoefu wa kwenda hospitali.